Ndiyo napenda kusikiliza redio kwa sababu hunipa burudani na pia hunifanya nijisikie nimeunganishwa na dunia huwa napenda kusikiliza vipindi vya muziki na pia habari na mazungumzo yenye mada za kijami wakati nafanya kazi nyepesi au wakati ninapopomzika.